Kinachonipa motisha kazini ni pale ambapo naona kampuni inafanya kazi kwa bidii, moja kwa moja inanifanya na mimi naye nifanye kazi kwa bidii. Kinachonipa motisha kingine ni namna navozungumza vizuri na wenzangu. Wenzangu wanapenda kufanya kazi kwa kushirikiana kwa upendo mkubwa kinanisababisha na mimi niwe napenda zaidi kufanya kazi ilimradi niendane na kasi yao kazini.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video, kwa sababu michezo ya video inawezesha kuonyesha uhalisia, wa hisia iliopo kati ya mchezaji na msikilizaji. Pia michezo ya video ina pesa nzuri au pesa nyingi, napenda zaidi hilo swala kwa sababu linanisaidia nipate hela kwa wakati mwingi sana. Michezo ya video ni mizuri kwa kutengeneza faida na favor zaidi.

Nina thamini kazi za aina zote. Endapo tu kazi iwe halali na pia inaingiza kipato kwa mtu husika. Ninathamini kazi mdogo na mpaka kazi mkubwa zote nazipa ujazo sawa sawa kwa sababu kila aina ya kazi ilio halali inasaidia kuwezesha kuendesha maisha ya binadamu. Kutoka kwenye hatua moja ya maisha, hadi hatua nyingine ya maisha. Kuwa na thamini kazi za aina zote zenye uhalali, kutambulika kisheria na pia zenye kuweza kuingiza kipato kwa mtu husika.

Mchana napenda kula ugali, ambao ugali ni aina ya nafaka, inayotengenezwa na mahindi sana. Ndo napenda kula mchana, napenda kula ugali pia napenda kula na mboga aina ya maharage ambayo ni yanapatikana kwa wingi sana Afrika Mashariki na Afrika kiujumla pia napenda kula na mboga za majani ambazo zinaleta vitamin mwilini kusaidia kupata mwili na pia napenda kunywa maji mengi baada ya kula ili mradi kuwezesha kutengeneza mlo kamili.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni wa about digital marketing au biashara ya mtandaoni. Napenda kujifunza zaidi kuhusiana na vifaa aina, skills mbalimbali, ujuzi kutokana na idara hiyo ya mtandao. Mtandao, marketing ya mtandao ndo sehemu kubwa ambao ningependa kujifunza. Napenda kujua soko la mtandao lilivyo zaidi kiundani ajira zake zinavyopatikana na namna kazi zake zinavyoweza kufanyika.